Furaha ya kupiga gitaa ni kubwa sana. Kupiga gitaa kunaweza kuwa kama tiba au njia ya kutoroka mawazo, kunisaidia kusahau maumivu na mafadhaiko ya maisha ya kila siku. Ni njia nzuri ya kujieleza kihisia wakati maneno ya napo shindikana na kila noti inayotoka inabeba hisia, uzoefu na hadithi ya maisha. Hisia ya kufanikiwa, kujifunza wimbo mpya au mbinu mpya inajenga kujiamini na kuridhika kwa kibinafsi. Gitaa ni moja wapo ya vyombo muhimu na vyenye matumizi mengi katika mziki wa kisasa. Kutoka sauti ya kina ya blues, hadi solo, za kusisimua za rock. Gitaa huunda msingi wa kihisia na mdundo wakaribu kila aina ya mziki. Muziki wa gitaa, unaweza, unauwezo wa kipekee, wakuunganisha watu na kuguza nyoyo zao. Unaweza kupunguza stress, kuongeza furaha, uponyaji na ufaraji.